Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kualika familia na marafiki wangu wa karibu, ili tushereheke pamoja sherehe yangu ya kuzaliwa nilioipenda zaidi ilifanyika mwaka jana chakula kilichopikwa ni pilau na pia kulikuwa na keki nzuri ya maziwa napenda kupokea zawadi katika siku yangu ya kuzaliwa ijayo.

Chakula ninachokipenda ni wali na nyama chakula hii huwa napenda kukila nyumbani kwetu chakula hiki kina ladha tamu mara ya kwanza nilipokila chakula hii ni wakati nilipokuwa mdogo chakula hiki nilijua kupitia mama yangu mara ya mwisho kula chakula hiki ni siku ya jumamosi.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kupanga ratiba ya shuguli ambazo zimeadhirika na mabadiliko hayo kisha kuifuata ratiba hiyo.